Mara nyingi uhifadhi wangu wa pesa inalingana na jinsi ambavyo ninapanga kama ninategea kutumia zile pesa kwa hivyo pesa ambazo ninahitaji za matumizi ya kila siku mimi huziweka kwa kibeti changu tu karibu na humu nyumbani Lakini pesa za za ambazo ni kwa sababu ya matumizi ya baadaye huuzihifadhi kwenye wallet ya simu ambayo ni mpesa pale. Pesa ambazo ni zile tunaita savings mimi huziweka katika akaunti zangu za benki ili hata wakati ambapo nina dharura niweza nikapapata mkopo pale kwa urahisi.

Sehemu ambayo ndio ninayo jijini watu kazi ambao hufanywa husema ni kulima kwa hivyo. Ndiyo wakati wa kukua kwangu pale utotoni mwangu mara nyingi najipata. Mambo ambayo tulikuwa tunafanya baada ya shule pale. Wakati ambapo shule zimefungwa. Tuko pale kwenye likizo. Unapata tulikuwa tunaenda mara nyingi kulima. Kila mtu anagawia sehemu yake pale. Ya kulima saa ingine unapata labda ni kitu fulani ambacho tumeitiwa pale na unaambiwa ukimalizia sehemu yako ya kulima basi unapata hiki Kwa hivyo ni kweli mimi nimelelewa katika ukulima.

Ndio, wakati mwingine mimi hununua vitu kwa kutumia simu, haswa katika hizi app ambazo zimekuja mpya kama vile jumia, unapata pale kuna kilimall, kuna alibaba. Kwa hivyo ni mara nyingi nimejaribu kununua bidhaa pale kwenye jumia unapata zile bidhaa kuna wakati ambapo zinakuja na ofa ama pesa ambayo wana bei yao ya pale ni bei rahisi kidogo ukilinganisha na bei ya maduka ya huku manake pale unapata watu wa kuuza na bei ya wholesale na watu wa retail bado wako pale wakati kuna discount kutoka kwa makampuni bado ziko pale kwa hivyo ndiyo mara nyingi mimi hufuatilia sana zile biashara ambao viko kwa simu Manake nini zinakuja na bei iliyo bora.

Ndiyo mimi huamka mapema, asubuhi mimi hurauka mapema sana, mara nyingi unapata naamka pale saa kumi na moja, saa ingine naamkia saa kumi na mbili maana ake, nina watoto wa kutarisha waende shule, alafu pale nina raukia kazi angu za kinyumba ili nieze kuenda kazi. Kwa hivyo kila siku lazima niamke mapema, lakini nami nahakikisha bado ninalala mapema ili nisilemewe na ile masaa yangu ya kueza kurauka asubuhi.

Mimi sana sana napenda zile filamu za kuogofia, zile tunaitanga horror movies na pia izi za kimapenzi zinaitwa romantic movies. Mi napenda sana kufuatiria zile story ambazo ziko pale za kuhusu watu walipendana, waka jinsi masaibu ambayo wanapitia. Mara nyingi unisaidia sana katika ndoa yangu. Zile horror nazo unisaidia kupunguza ile uwoga. Manake unapata unaogopa ile uwoga unakupata alafu baadae inakuja kuondoka. Manake vile unaendelea kuziona zile filamu za horror, zile za kutishia za kuogofia, ndivyo ule uwoga unaenda ukikupungukia.

Mi napenda sana wakati ya ambapo watu wanaheshimiana. Rika yote unapata watu waki, watu wanaheshimiana pale bila kutambua kimo. Inaletanga amani, inaleta pia ile kuelewana kirahisi manake. Wakati ya ambapo hamna hishima pale unapata pia vurugu mara nyingi zinaingilia. Kwa hivyo wakati ambapo watu wanadumisha ile heshima amani pia hupatikana wakati mwingi.

Ndiyo, napenda sana kujaribu teknolojia mpya manake ukiangalia saai hawsa jinsi kunavyoendelea kila siku teknolojia inaende ikiadvance kila siku unapata mambo msingi yanazidi kuchipuka kila siku kwa hivyo unapata kidogo tu unapata mambo inaendelea huko inje ambayo huna ufahamu kwa hivyo mimi nikipata nafasi yoyote ya kujaribu teknolojia mpya na kuifahamu na kujua kuihusu basi mimi hupenda sana kufuatiria teknolojia hili nikaweze kuwa kwa level moja na yale ambaye yanaenderea kwa dunia ya kisasa.

Kitu ya kwanza wakati makosa yanafanyika pale kazini ni kutambua kitu cha kwanza ninachofanya ni kutambua na kukubali ya kwamba ni kweli yale makosa ya mefanyika na ni makosa. Kwa hivo kitu cha kwanza ni kuangalia ni kwanini na ni njia gani yale makosa yamefanyika na kisha kujaribu kukosoa na kama haiwezi kukosoleka, nini ingine tunaweza fanya yale makose yasitoke siku za usoni wakati mwingine mali pale kazini.

Wakati wa sasa mi sina ndege yeyote ambaye nimemfuga nyumbani. Ila huu mwaka nina wazo la kufuga kuku. Kwa hivyo, naDhani, nimechagua kuku maanake. Wanahitaji tu kukulishwa, na dawa mara kwa mara. Hazina kazi mingi ikilinganishwa na aina wengine wa ndege pia kuku inaweza ikasurvive. Kwa environment ama mazingira ambayo ninaishi wakati wa sasa ikilinganiwa na wale aina wengine.

Kiongozi mzuri, sifa ambayo ya kwanza nafaa kuwa nae ni kujua kunye nyekea, manake tunona viongozi wengi wakiingia pale katika uongozi ni wanajawa na kiburi hivyo basi mahusiano yao na ya watu kidogo ya natatizika. Na wakati ya ambapo hauna mahusiano mazuri na watu ambao unawaongoza pale, unapata ata uongozi ni pale, hautaenda jinsi unavyo faa sababu watu wanaanza kujitenga na wewe na uongozi wako kama kiongozi. Vile vile pia kiongozi mwema ni ule anae jali watu, hisia za watu na maono ya watu pia.

Sana sana mimi wakati kuna baridi kali Ninahakikisha kwamba nina maji moto kila wakati pale kwenye thermos nina kaa nikiyanywa ili nisishikwe na mahoma vile vile mimi huvalia nguo mzito na huondokea sana kutoka toka nje kama sina sababu muhimu ya kuchangia ama kunilazimisha mimi kuenda inje.

Kabla ya kulala, kitu ya kwanza ambacho mimi hufanya ni kuomba. Na pia ninahakikisha nimeeka simu yangu kwa moto, iliweze kuchaji pake usiku mzima, ndipo niweze kuitumia wakati wa mchana. Vile vile mimi pia hubadilisha mavazi ambayo nimeshinda nayo baada ya kuoga hio usiku, ninavalia mavazi mepesi ambayo yatafanya nikue na starehe pale wakati ambapo ninaenda kulala.

Kila asubuhi mimi ninapoamka kitu ya kwanza mimi huomba maombi ya kushukuru na naambia mwenyezi mungu, anibarikie siku. Kisha ninaamka nakunywa kikombe cha maji, kisha ninaenda, ninaoga pale kwenye bafu, na napata kiamsha kinywa changu, alafu ninaanza kufanya kazi za nyumba hapa na pale za usafi, kabla niondoke niende kazini.

Ndiyo, wakati akuna mawingu pale juu angani, ambaya yamefunikia nyota ama anga. Mimi, wakati mungine uenda kutazama nyota, ama mara nyingine unapata mwezi umetokia, ule unaitua full moon, ama unaonekana kwa karibu, huyo babasi unapata. Dini wakati ule, juu kuna pendeza sana hata ukitazama Kwa hivo, mimi kwa misimu hiyo Nambapo mawimbo ya jafunika pande ya Iso Galaxies Minapenda kuanda kuzitazama.

Mimi mara nyingi wakati wa siku za wakati wa siku yangu ya kuzaliwa. Kitu ya kwanza mimi uhakisha kwamba siku ile siendi kazini na familia yangu pia hakuna mtu anatoka hiyo siku. Tunakula pamoja kisha tunaenda pale nje, tunaenda kusherehekea pamoja na familia yangu peke yake. Ni siku ambayo mimi ni ya kuzaliwa nilioipenda zaidi ni siku ile ambayo bwanangu alinifanyia sherehe ya surprise ilikuwa inapendeza sana. Alikuja na keki na nikaipenda sana pale kulikuwa na snacks pia.

Ndio, mimi ninapenda sana kutembea kwa miguu mahali ya ambapo panawezekana. Maanake, wakati ninatembea kwa miguu pia husaidia misuli yangu ya huku kwa miguu inaweza kukurelax maanake. Hata ile kutembea ni njia moja ya kufanya mazoezi. Kwa hivyo, wakati ya ambapo ninapopata nafasi ama ninaona nikona hiyo hiyo nafasi ama option ya kutembea basi. Mimi huchagua kutembea.

Wakati ya mbapo ni nanjaa sana ni kuari mimi upenda chakura cha haraka manake kina nitia nguvu ya kupika chile kile chakura cha kwaida ambacho kinatumia muda kupika kwa hivyo wakati waote ya mbao ni nahisi njaa mno ama ni naharaka yaani ni na muda mfupi sana wa kutafuta kitu cha kukura pale na maranyingi mimi iyo uchangia kufanya naenda kutafuta chakura cha haraka.